Nguvu zangu, za kazini ni msimamizi. Mimi husimamia wafanyi kazi wenzangu. Kwa kuhakikisha wamefanya kila kitu, ipasavyo, na pia wakikosea na warekebisha. Na pia huwa nahakikisha ya kuwa kila mmoja amefika. Na kama kuna yule ambaye hajafika, mimi humpigia simu na kumuuliza nini imetokea kwa kuwa haonekani kazi.

Mimi sana sana napenda kusoma vitabu vya hadithi na hizi vitabu vya hadithi ambazo napenda kusoma sana sana ni vitabu kama ya hadithi ya sungura na fisi hadithi ya sungura na fisi hunifurahisha sana kwa kuwa sungura huwa mjanja na fisi naye hulegea tu.

Ndiyo nimewai kuona bahari si mara moja tu ila maratatu niliona bahari tulipokuwa tunatembelea mombasa Tulikuwa tumeenda kutembea tuone nini ambayo iko uko ambayo tulikuwa tunataka tu kujua na kujua.

Ndiyo, mimi usoma gazeti sana sana. Napenda kusoma gazeti. Ili nijue mambo ambayo yametendeka njini na nje ya nji. Napenda kusoma sana ya gazeti kwa kuwa inezanisaidia wakati wa kuyiandika incha. Napenda sana gazeti kwa kuwa michoro yake pia kupendeza sana.

Mambo ambayo mimi hufanya kushirikiana na timu ni kama vile kusimama na timu yangu iwe imeshinda ama iwe imeshindwa Mimi husimama nayo tu Mimi husimama na timu yangu wakati wa shida na wakati wa furaha pia Mimi husimama na timu yangu kila wakati naisifia hata kama tumelo lakini timu yangu.

Mimi napenda kahawa sana. Napenda kahawa sana. Kahawa huwa na inywa wakati wa mchana. Napenda kahawa kwa kuwa kahawa huwa tamu sana na pia hunichangamsha. Nikinywa kahawa mihufurahia sana. Na nisipokunywa kahawa huwa na hisi vibaya sana na hisi kana kwamba mimi ni mgonjwa mgonjwa.

Muda wangu wa bure mimi hutumia kupitia kazi zangu za ziada nione kama kuna pahali ambapo nimekosea. Kisha nikishamaliza kupitia kazi yangu ya ziada Mimi huenda kutembea na marafiki zangu huko milimani kuchukua mapicha kiasi kiasi, kula pamoja na kusherehekea pamoja.

Timu yangu ninayoipenda ya miigu ni timu ya manchester united Naipenda sana hii timu kwa kuwa huwa inajituma Pia naipenda hii timu kwa kuwa ina wachesaji wazuri ambao wanajituma na wanashirikiana pia.

Kazi ninayoidhamini zaidi ni kazi ya udaktari. Kazi ya udaktari huwa nzuri sana na pia mwisho wa mwezi huwa na malipo mazuri. Ndo maana naidhamini sana kazi ya udaktari. Kazi ya udaktari pia ni kazi njema ambayo kila mtu anatamana.

Mimi napenda ugali, kwa kuwa ugali ninapokula nashiba na njaa haiwezi nifikia kwa haraka. Ndio maana napenda ugali. Na pia ugali nikila huwa inanipea nguvu ya kufanya kazi. Na wana napenda ugali sana.

Ngumu lina maana ya siyo raisi, lenye changamoto au lenye ukali.

Hasara lina maana ya kupoteza kushindwa kupata faida au uharibifu wa mali au rasilimali.

Timu lina maana ya kikundi cha watu wanaofanya kazi pamoja kwa lengo fulani.

Mufanya kazi Linamana ya mtu anayaeanya kazi kwa malipo au kazi fulani ili kupata kipato.

Mbaya linamaana ya si nzuri, yenye madhara au ye nye ubaya.

Habari za asubuhi ni salamu ya kiswahili ya kuanza mazungumzo asubuhi inayomaanisha good morning. Majibu mazuri ya kawaida ni nzuri, asante salama kabisa, nzuri sana, shukran.

Bafu lina maana ya sehemu au kifaa kinachotumika kwa kuoga au kuosha mwili.

Siku njema ni salamu ya kiswahili inayotumika kutamkia mtu heri au mafanikio kwa siku hiyo.

Mama ina maana ya mzazi wa kike. Kwa mfano, mama yangu anapika chakula kila siku. Hii inamanisha mama wa mtoto mzazi wa kike. Mama pia inamaanisha heshima au mwaliko wa kike mzima. Kwa mfano, mama bi. Asha yuko safarini. Hii inaweza kumaanisha mwanamke mzima au mzee wa heshima.

Makubaliano ni hali au matokeo ya watu wawili au zaidi kufikia uamuzi wapamoja ambapo kila upande anakubali masharti au maamuzi fulani.

Ufanisi Nikiwango au uwezo wakufanya jambo kwa njia bora haraka na yenye matokeo mazuri kwa kutumia rasili mali chache iweze kanavyo.

Mahani ni usemi wakuomba msamaha au kuonyesha unyenyekevu baada ya kufanya makosa kusababisha usumbufu au kuhitaji kuomba rathi.

Waridi ni maua ya nayojulikana kwa uzuri, harufu nzuri na maranyingi rangi nyekundu ambayo hutumika kama ishara ya upendo, heshima au sherehe.

Pangia ni kitendo cha kuweka au kupanga vitu kwenye kifaa, benki, gari au sehemu fulani kwa mpangilio ili viisambae vizuri.

Maana ya ninahitaji ni kitendo cha kuonyesha kwamba mtu anahitaji kitu fulani yaani hana kitu hicho au anataka kupata kitu hicho.

Unaweza la maanisha kuonyesha uwezo wa kufanya jambo fulani, yani mtu anauwezo au fursa ya kufanya kitu.

Binamu ni mtu ambaye anashiriki uko wajamaa nae wakawaida mtoto wa kaka au dada wa mzazi wako au mtoto wa shangazi au babu au mjomba.

Kahawa Nikinywaji kinachopatikana kutokana na mbegu za mmea wa kahawa, zilizo kaushwa, kukaangwa, nakisha, kupikwa, au kuchemshwa.

Maana ya rudhi ya dhafadhali ya manisha kitendo cha kuomba mtu afanye jambo mara nyingine kwa heshima au adabu.

Upepo ni hali ya hewa ya kusogea au kutiririka kwa hewa kutoka sehemu moja kuenda nyingine.

Kitanda sehemu au samani inayotumika kulalia au kupumzika kawaida ikiwa na rafu ya wima na kifaa cha juu chakuweka mtoo au na blanketi.

Mafunzo ni mchakato wa kufundisha kujifunza au kupata ujuzi maarifa na elimu kuhusu jambo fulani.

Mashua lina maana ya chombo cha maji kinachotumika kusafirisha au kuvua samaki kwenye mito maziwa au baharii au baharini.

Mvua Linamaanisha maji Yanayonyesha kutoka angani kwa matone kutokana na mchakato wa mvuke wa maji kuongezeka kuganda katika anga kisha kuangukia ardhini.

Idara inaamanisha kitengo cha kazi ndani ya shirika taasisi au ofisi kilichopewa jukumu maalum la kusimamia au kutekeleza kazi fulani.

Teksi ni gari la usafiri wa abiria ambalo linatoa huduma ya kuwasafirisha watu kwa malipo hulingana na umbali au wakati wa safari.

Nisaidie ni ombaji la msaada au usaidizi kutoka kwa mtu mwingine. Ni hali ya kuomba msaada kwa kutaka kupatiwa kitu au huduma ili, kusaidia, kutatua tatizo au kutimiza jambo fulani.

Nisehemu au mazingira iliohifadhiwa kwa madhumuni ya kulinda kuifadhi na kutunza rasili mali au mazingira kutoka kwa madhara au uharibifu.

Gauni ni nguo ndefu au ya kifahari inayovaa sehemu kubwa ya mwili hasa inayo valiwa na wanawake gauni mara nyingi hutumika kwa matukio maalum kama sherehe harusi au hafla za kihaa kifahari.

Ofisi ni sehemu ya kazi ambapo watu hufanya shughuli za kazi kawaida zinazohusiana na usimamizi utawala au biashara.

Makitaba, nisehemu au chumba, linalohifadhi na kutuwa huduma za vitabu, makazeti na nyaraka nyingine kwa ajili ya kusoma utafiti au elena.

Yamanisha, ukweli wa upande, ukweli wa upande wa dunia, unaopatikana upande wa jua unapochomoza, yani upande wa kulia kulingana na ramani za kawaida.

Nimefurahi kukutana nawe lina maana ya kusema kuwa unajisikia vizuri au umefurahia kumuona au kukutana na mtu.

Mkutano lina maana ya kukutana pamoja kwa watu kadhaa Kwa madhumuni maalumu kama vile kujadili jambo kupakunga mambo au kufanya maamuzi.

Changamoto lina maana ya kitu kiguumu au tatizo linalohitaji juhudi akili au jaziri kushugulikia.

Muda wa mwisho lina maana ya wakati wa mwisho unaoruhusiwa au uliowekwa kufanyika jambo fulani.

Meneja lina maana ya mtu anayesimamia, kuongoza au kusimamia shughuli za kazi au biashara fulani.

Jumanne ina maana ya siku ya pili ya juma inayofuata jumatatu na kabla ya juma tano.

Masoko ni wingi wa neno soko na inamaanisha mahali au sehemu ambapo watu hujumulisha bidhaa na huduma ili kununua au kuuza.

Mguu linamaanisha sehemu ya mwili inayotumika kutembea kusongea au kusimama kawaida sehemu ya chini ya mguu mwanadamu au wanyama wanaotembea kwa miguu minne.

Mkono ya manisha sehemu ya umili ya juu kwanzi ya bega hadi vidole inayotumika inayotumika inayotumika kwa shuguli mbali mbali kama kushika kubeba na kufanya kazi.

Dirisha linamaanisha sehemu ya nyumba au jengo yenye kioo au nyezo nyingine inayoweza kufunguliwa na kufungwa ambayo hutumiwa kupitisha hewa, mwanga au mtazamo kutoka nje.

Jumatano inamanisha siku ya tatu ya wiki katika kalenda ya kiswahili jumatano inafata jumane na inatangulia alhamisi.

Gari linamaanisha kifaa cha usafirishaji kinachotumika kupeleka watu au miziko kutoka sehemu mmoja kuenda nyingine kawaida kwa kutumia barabara.

Theluji inamanisha barafu laini nyeupe lina loo nyesha kutoka angani wakati wa baridi kali hasa katika majira ya baridi.

Chai linamaanisha kileo cha kinywaji kinachopikwa kwa kutumia majani ya chai yaliokauka na maji moto mara nyingi pia na sukari maziwa au viungo vingine.